Somo la sayansi ninapenda zaidi ni biolojia, kwa sababu linagusa maisha kwa undani na kunipa ufahamu wa jinsi viumbe hai vinavyo fanya kazi kuishi na kuingiliana na mazingira yao. Biolojia kwangu si maneno tu kwenye kitabu. Ni hadithi ya maisha yenye, kwa mfano jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi. Jinsi mimea inavyo pumua au jinsi wanyama wanavyo shiriki katika ekosistimu. Napenda biolojia kwa sababu hunifundisha kuthamini maisha. Kila seli, kila kiini na kila kiumbe kidogo ndani ya dunia kina nafasi yake. Na kuelewa hiyo, kunanifanya nijiskie kuwa ni sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Kwa mfano, kujua jinsi ubongo unavyo fanya kazi, au jinsi moyo unavyo piga, kunanifanya nipende mwili wangu zaidi na kuchukua tahadhari za kiafya kwa dhati. Pia napenda somo la biolojia kwa sababu linanipa hamasa ya kuendelea kuchunguza na kubaini. Kila somo ni kama kipande cha, kipande kila jibu linafungulia maswali mapya. Hii hufanya kujua si mwisho bali mwanzo wa safari kutafuta maarifa. Mara nyingi napenda pia kemia kwa sababu inanifundisha jinsi ya vitu vya dunia vinavyo shirikiana. Lakini biologia ndio ilionigusa hisia na akili yangu. Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia, kwa sababu linanifunza kutathmini maisha kunipa ufahamu wa kila kiumbe, ambacho kiko hai na kuniacha nikiwa na hamasa ya kuendelea kujifunza zaidi kuhusu dunia na kutaka kujua zaidi kuhusu vitu vitu kadha wa kadha vitu mbalimbali. Kama kujua seli inafanyaje kazi. Vile, jinsi viungo mbalimbali kwa mwili vinavyo fanya kazi kwa pamoja ili kuweza kuhakikisha kwamba, uko salama, uko kwenye buheri wa afya na unatembea vizuri.

Mambo ambayo inafanya mazingira ya kazi ni mengi sana na jambo la kwanza ni urafiki na heshima kati ya wafanyikazi. Mazingira ya kazi hubalilika sana pale wafanyi kazi wanapoheshimiana. Wakati kila mtu anapojua nafasi yake kusikiliza mwenzake na kushikiana bila kiburi au dhuluma. Jengo zima linapomua. Ukosefu wa heshima unaweza kufanya hata ofisi nzuri iwe kama mahali pashinikizo na wasiwasi. Mfano, pale ambapo wenzangu, wenzako wana kusalimia kwa zaati wana kutega siki masikio ukiwa na wazo na kushirikiana bila kujilazimisha unahisi furaha na huru na kusaidika. Tabia hii ni muhimu kuliko zamani au vifava vya kifahari. Utaratibu na usahihi pia ni jambo lingine muhimu sana kwenye ofisi ofisi yenye utaratibu mzuri, ratitepa inaonyesha kila mtu kufanya kazi bila msongamano au mkanganyiko na maeleze wa wazi kuhusu majukumu kufanya kazi kuwa rahisi Hii inapunguza changamoto zizoza za lazima na hua ufanya kila mtu ajisikie kuwa anadhamani na anaongoza maisha yake ya kazi kwa wazi Kwa mfano, ikuwa najua lini mkutano utafanyika, lini kazi lazima itimizu na nani wakumshirikisha na jihisi mtulivu na mwenye huru. Mazingira safi na yenye usafi pia katika ofisi ni muhimu sana katika kufanya mazingira kazi yakuwe mzuri. Ofisi yenye hewa safi, mwanga mzuri na usafi wa eneo la kazi inachangia sana hali akili. Hewa safi usaidia akili ufikiri vizuri mwanga mzuri uondoa uchovu na wa macho na usafi ufanya mutajisikia meeshi mika. Hata hivi viti vizuri meza zenye mpangilio sahihi na vifaabvina vifanya vina changia faraja ya mwili na motisha ya akili. Uongozi unaohahamasisha pia ni muhimu sana. Mazingira ya kazi haya kuwa mazuri kiwa Hayata kuwa mazuri kwa uongozi haukui na hawaimizi wafanyi kazi Kiongozi mzuri husaidia kujua nini kinatarajiwa hunipa motisha bila shinikizo la ajabu na unisaidia nikue kibiashara na kibinafsi uongozi wa heshima na uwazi ufanya kila amta jisikia kuwa semu ya timu na hii ni nguvu kubwa na ya motisha fursa ya kukuza talanta na kujifunza ofisi ni mazingira ya kujifunza na kukuza talanta kufanya mtu ajisikie kuwa kila siku na fursa ya kukua Kufundishwa kupata mafunzo mapya hau hata changamoto zazo jenga kwa busara kufanya kazi hiyo ya maana zaidi kuliko kufanya shuguli bila lengo Hii nachangia motisha kudumu na furaha ya kweli katika wafanyi kazi na kusaidia kufanya kazi na kutua matunda zaidi katika kazi.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia. Na si kwa sababu ya tarehe au majina ya watu pekee bali kwa sababu historia hunipa uelewa wa kina wa maisha ya binadamu, makosa yao, mafanikio yao na maamuzi yaliounda dunia hiii tunayoishi leo. Historia kwangu si kama kioo kinachoonyesha safari ya mwanadamu, wapi tulitoka, tulikosea wapi na ni nini tunaweza kujifunza ili tusirudie makosa yale yale. Napenda historia kwa sababu hunifanya nione dunia kwa macho wa mapana zaidi. Napojifunza yaliyopita unaanza kuelewa kwa nini ujamii fulani zinaishi kwa namna fulani, kwa nini migogoro, kwa nini tamaduni zinatofautiana, na kwa nini baadhi ya maamuzi ya leo yana mizizi yake miaka mengi iliyopita. Historia hunisaidia nisiangalie mambo juu juu bali niulize kwa nini kwa kina. Pia historia hunigusa kihisia. Kusoma kuhusu watu waliopitia changamoto kubwa, vita, njaa, ukoloni mapambano ya haki hunifanya nijisike shukrani kwa yale niliyo nayo na pia hunipa huruma kwa wengine ambao waliweza kupitia magumu haya. Wakati huo huo kujifunza kuhusu mashujaa, wana mageuzi na watu waliofanya haki hunipa moyo wa ujasiri na matumaini kuwa hata mtu mmoja aneza kubadilikisha mwelekeo wa mambo na inachukua tu mtu mmoja kuweza kubadililisha mambo. Kinachonifanya nipende zaidi historia ni kwamba inanifunza hekima ya maisha. Inanionyesha kuhusu kiburi cha mamlaka, inanifundisha umuimu wa umoja. Kwamba watu wakishirikiana pamoja wanaeza kufika mbali, wanaeza kutoa viongozi wabaya, wanaeza kueza kufanya maamuzi ambayo yataeza kubadilisha mambo mingi, na wanaeza kutambua vitu fulani ambayo zitasaidia jamii miaka inayofuata. Na inanionesha kuwa mendeleo hayaji tu kwa bahati bali kwa juhudi, subira na wakati mwingi maumivu historia hunifanya niwe makini na maamuzi yangu nikijua kuwa kila hatua nayochukua leo inaweza kuwa historia zaidi ya yote napenda historia kwa sababu inanifanya njitambue na mimi inaeza fanya nijitambue kuwa mimi ni nani ninatoka wapi na na nafasi yangu katika mnyororo mrefu wa vizazi Hii hunifanya niheshimu waliotutangulia na kuyajibika kwa wale wanao wataokuja baada yetu na kwa kueza kuheshimu waliotutangulia na maamuzi na zile mambo walipoza kujinyima na kufanya ili ueze kufika mahali tumefika leo na kueza kueshimu uhuru ambao tunaweza naweza kufurahia saizi Ndiyo napenda kujifunza historia kwa sababu inanipa uwelewa, hakima, huruma na mwelekeo wa maisha Si masomo ya zamani tu Bali ni maisha yanayotokea na yanaendelea kuathiri maisha yangu ya leo.

Ndiyo, naweka picha mtandaoni, lakini sio kila picha na sio kila wakati. Kwa kweli, nafanya hivyo kwa tahadhari kubwa na kwa sababu maalum. Kwa mfano, kushiriki tukio muhimu, kushirikisha furaha au kuonyesha kitu kilichonifurahisha. Sio kupenda kuonekana tu, bali kushirikiana, hisia na marafiki au familia. Napenda picha zinazowakilisha wakati wa furaha, utulivu na uzoefu wa kipekee. Kwa mfano, picha za pwani wakati jua linapochomoza, picha za mbuga au misitu, au picha ndogo ndogo za chakula nilichopika. Picha hizi zinanifurahisha mimi na pia huweza kuhamasisha na kufurahisha wengine. Kwa hivyo si tu ni maelezo kuonyesha uso au sura, bali ni kumbukumbu, hisia na hadithi zinazoshirikiana. Pia, ninaweka picha mtandaoni kwa sababu hunisaidia kuungana na marafiki au familia walioko mbali. Picha zinakuwa daraja la hisia, mtu anaweza kuona furaha, uzuri, au tukio na kujisikia kuwa sehemu ya maisha yangu. Hata kama hatuko karibu, hii ni aina ya kushirikiana kwa moyo. Hata hivo, sio kila picha inayoenda mtandaoni. Napenda kuwa na uwezo wa kuthibiti ni nini kinachoshirikiwa picha zisizo za maana au zisizo za salama si lazima ziwe hadharani. Hii inaweka salama kihisia na kimaadili na kuhakikisha kuwa napeana heshima yangu kwa walio kwenye mtandao na kuhakikisha kwamba picha ama video zisizokuwa na msingi haziko huko. Napenda kuthibitisha picha kwanza kabla ya kuiweka mtandaoni. Hasa zile picha ambazo napenda kuweka mtandaoni zile zinaonyesha furaha, hisia au kumbukumbu. Lakini kwa tahadhari kwa sababu za maana si kwa kupenda kuonekana tu.

Ndiyo, nimewai kununua tikiti za matukio na kila mara nakuwa na uzoefu wakipekee na wakususimua na furaha. Tikiti kwangu situ, kikaratasi au nambari. Ni nyenzo ya kufungua mlango wa isia, burudani na shikamano kwa jamii. Kwa mfano, mara ya kwanza kununua tikiti ya tukio ilikuwa la muziki au tamasha. Nilihisi msisimuko wakipekee, kuangalia bei kuamua ni wapi nitakaa na kujiandaa kwa tukio kuna nifanya nijisikie kuwa sehemu ya jambo kubwa zaidi kuliko mimi. Hapo, nilijifunza pia uvumulivu na mipango. Mara nyingine, kununua tikiti kuna itaji kupanga muda pesa na kuzingatia vigezo vingine vyote. Bila pesa ya kutosha huwezi kuweza kununua tikiti. Ama pia itakuwacha ubaki katika hali ambayo hauwezi kujitegemea. Kwa hivo lazima uwe na pesa ya kutosha na kuwa ni pesa ya ziada, sio pesa yako ya matumizi. Tukio lenye, napofanyika tikiti hiyo, ubadilika kuwa ufunguo wa furaha. Ukiingia ndani kuhesabu kila mtu akicheka. Kusikia sauti za wimbo unaopenda, au kuona michezo na inaochezwa kwa ustadi, Kunafanya nijisikie sehemu ya jamii, sehemu ya hadithi, tukio hilo na sio kioo cha kufurahisha binafsi. Tikiti mingi ambazo nimenunua nikuenda kusikiza wasanii fulani, kuona filamu kutoka kwa watu ambao napenda tamdhilia zao. Kwa hivo, kila nikienda hapo nasikia moyo, unafurahia, nasikia furaha, na nasikia kwamba pesa yangu imeweza kutumika vizuri. Pia tikiti upitia kama kumbukumbu ya maisha, baada ya tukio hata tikiti yenyewe inaeza kubaki kama kumbukumbu kama picha hau video ya tukio, ikiniletia furaha pale nikipangilia kumbukumbu za siku hizo. Kwa hiyo, kunua tikiti sio tu ya matumizi ya kifedha, bali ni uekazaji wa isia na uzoefu. Hata hivyo, mara nyingine napenda kujua dhamani ya tukio kabla ya kununua tikiti, sio tu kwa sababu ya gharama, bali pia kwa sababu ya nataka tukio hilo liwe la maana, liwe la kujifunza la burudani au la mshikamano wa kijamii. Hivo basi, napenda sana nimenunua tikiti kathaa ya kuenda matukio tofauti tofauti.